Ndiyo ninapenda kupika, ninapenda kupika chakula haswa nikiwa hapa nyumbani Chakula cha nyumbani huwa kizuri siyo kama chakula cha kupikiwa nje Chakula ambacho ninapenda kukipika sana ni chapati Yaani nina aina nyingi ya chakula ambacho ninapenda kupika Lakini ninapenda kupika chapati chapati ni chakula ambacho hupikwa kwa kutumia unga wa ngano ambao umesiagwa Yaani unaeza kutengeneza dough yako pale kwa kutumia unga Unaeza ukatumia ingredients ambazo we mwenyewe unazipenda Kwa mfano unatumia sukari, unatumia maji ama maziwa ukipenda Yaani kile kitu ambacho huwa unakipenda Mimi napenda kutumia sukari na maji na pia napenda kueka carrot kwenye unga wangu wa chapati ili utoke ukiwa mtamu sana Ukisha maliza kukanda unga wako pale unatengeneza zile balls ndogo ndogo pale hizi ili weze kuroll into a circle Alafu uziekele kwenye moto Yaani kupika chapati ni rahisi sana zinatoka zikiwa chapati laini tena nyororo sana chapati yaweza kuliwa na stew yote Yaweza kuliwa na stew ya nyama, mboga, viazi, ata pilau, ata chai Yaani chapati ni chakula kizuri sana manake chaweza kuliwa na kitu chochote pale ambacho unapenda Wakati nipo na marafiki zangu ama nipo na familia yangu pale nyumbani ninapenda kuwapikia chapati sana Manake chapati ni chakula ambacho ni kizuri sana wakati nimeinvite rafiki zangu kwangu nyumbani ama nimeenda kwetu nyumbani ninafurahia sana ama ninapenda kuwapikia chakula cha chapati Wakati mwingine, tunaenda out ama picnic na rafiki zangu, kisha tunasema kwamba watu kila mtu alete chakula anachokipenda. Mimi mwenyewe nafanya kutayarisha chapati kwa stew nyama ya kuku, kisha ninawapelekea rafiki zangu na wanaeza kufurahia sana sana. Pale kazini pia mimi humake sure kila wikendi kama tunenda kazini ninabeba chapati napika nyumbani kisha nabebea rafiki zangu nawapelekea na wanaeza kufurahia. Hivyo basi ninapenda kupika sana.

Mziki ambao ninaupenda unalingana ni wakati gani nafaa kuskiza.Napenda miziki ya aina yote, napenda bongo, napenda pop, napenda classical, napenda reggae, napenda pia rumba rumba napenda wakati nafanya kazi, kuna zile rumba za kitambo ambazo ziliweza kutengenezwa na bendi kama ya kina kanda bongo man, Kuna kina kofi olomide, kuna fally Ipupa, yaani, kuna waimbaji ambao walitengeneza nyimbo nzuri sana Wakati ninafanya kazi, napenda kuskiza rhumba ambazo niza kitambo ambazo zinaenda na mwendo wa polepole, ili niweze aah kuweza kufanya kazi kwa utaratibu. Ninasikiza wakati wa mchana, na mchana sana sana ama pia usiku, ama pia wakati nafanya kutravel kwenda mahali, nikieka zile earphones zangu kwenye maskio, ninaeza kusikiza ule mziki vizuri kwa utaratibu na bila kusumbuka. Ninahisi vizuri wakati nasikiza wimbo ambao ninaupenda, Haswa zile nyimbo za kitambo nyimbo za siku izi hazina yale ni beats tu zikonazo lakini hazina yale mawaidha kama ya zile nyimbo za kitambo.Hivyo basi, napenda kuskiza wimbo wa rhumba.

Hapa duniani kuna watu aina tofauti tofauti, watu wametoka kwenye mabara tofauti, wametoka kwenye nchi tofauti, wametoka kwenye tribes tofauti tofauti. Kivu kila wakati ambapo unatangamana na watu, unapata kuona mienendo ama tabia za watu tofauti tofauti. Tabia za watu ambazo zinachukiza ni mtu ambayo hapendi kusikiza Yaani mtu ambayo kimuambia kitu anarukia tu bila hata mpangilio bila hata kusikiza kitu gani unaiza kumuambia Tabia ingine ambayo inachukiza ni ya mtu ambayo anapenda kutuka na watu Yaani kuna watu tu ambao hawananga adabu tu yani wanapenda kutusi watu ovyo ovyo Yaani wanaona kila mtu ni warika yake yani hawahishimu watu mtu ambaye anatuka na watu simpendi hata kidogo manake tabia yake inachukiza sana. Na kitu kingine ni mtu ambaye anapenda kuchokoza watu. Haswa kwenye mtandao ya kijamii unapata kuna watu wambawa ni buli, yani watu anapenda kubuli watu ingini. Kwenye mtandao ya kijamii unapata watu ni tofauti, watu hawajuani, watu wametoka kwenye grounds tofauti tofauti. Hivyo basii unapata kuna watu wanapenda kubuli sana watu pali kwenye mtando ya kijami Hawatu siwapendi kabisa manake wanatabia ya kuchukiza Tabia nyingine ambayo sipendi ni watu ambayo wanachukia watu mtu humjui, ujua metoka wapi, haujua ninai lakini unamchukia tu bure Sipendi watu wenye tabia kama hiyo.

Harufu ambayo ninaipenda zaidi ama harufu ambayo nina napenda kui kuisikia kwa sana ni harufu ya chakula. Naam chakula kikiwa kimepikwa vizuri, kinanukia vizuri, kina ule mvuto mzuri. Aina ya chakula ambacho ninapenda harufu yake ni kama nyama ya kuku, nyama ya ngombe, harufu kama ya chapati, pilau, haswa inavutia kutoka kwa umbali, mboga, ugali, mandazi, mahamri. Yani chakula chochote tu ambacho kimefanya kupikwa vizuri kina harufu ambayo ni ya kuvutia. Harufu huu hii ninaisikia wakati ni wakati wamamkuli ama wakati watu wanapika. Pengine chakula cha asubuhi, chakula cha mchana ama chakula cha jioni yani dina. Kila wakati ambapo watu wanach wanapika, unaeza kupita aaa mahali ambapo mtu anapika chakula kitamu na cha kuvutia. Hivyo basi hiyo harufu inafanya kunipendeza sana. Niki kusikia harufu ya chakula ninahisikia kwamba ninahitaji kula yani ninasikia matumbo yangu yanaitana tu yanataka kufanya kula yani inanikumbusha jinsi ambavyo mimi hupika. Hivyo basi mara p yoyote ninapita mahali ambapo watu wanafanya kupika ama ninasikia harufu ya chakula Nikifika nyumbani ninaanza kutayarisha chakula manake ninaipenda ile harufu sana. Huwa ninahisi vizuri nikisikia harufu hiyo. Kuna chakula amba ambacho harufu yake ni ya kuvutia sana. Haswa chakula ambacho kinaeza kudifraia kwenye mafuta. Iwe ni nyama ya kuku, iwe ni nyama ya kitu chote, iwe ni mandazi, iwe ni uchipsi ama viazi karai, iwe ni mahamri. Yani kitu chochete ambacho kinawekwa ndani ya mafuta. Ni chakula ambacho kinavutia sana. Kuna pia a chai wakati mtu anapika chai ama kahawa, unaeka zile ingredients kama jinja pale, mdalasini, yani unayeka pale ili kile kinywaji kiwe cha kuvutia sana, yani mimi ninapenda harufu ya chakula.

Ninapenda kusoma vitabu vya aina nyingi sana. Baadhi ya vitabu ambavyo ninapenda kusoma ni vitabu vya dini. Ni kama vile biblia, kama vile vitabu vya kiisilamu, ama kuran. Yani ninapenda kusoma vitabu vya dini sana. Ili niweze kuelewa zaidi kuhusu mungu. Kitabu kingine ambacho ninapenda kusoma ni kitabu cha ama vitabu vya riwaya. Ama hile tunasema fictions. Hizi ni hadithi za kubuni yani ni watu ambao wameweza kutengeneza hadithi ambazo ok si lazima ziwe zipo lakini ni zile za kubuni yani mtu anaeza kutunga hadithi na kisha anaweza kuandika kitabu vitabu vingine ambavyo ninapenda kuzisoma ni vitabu vya wasifu ama zile vitabu ambazo tunasema ni biographies hizi ni vitabu ambazo zinahusu maisha ya watu Yani ni mtu pengine ambaealikuwa popular sana kwenye dunia, mfano Nelson Mandela, Wangari Mazai, yani watu wengi sana ambao, vitabu vya vimeweza kuandikwa, hivyo basi tunaweza kusoma kuhusu maisha yao, hata kama wapo ama hawapo. Vitabu vingine ambavyo ninapenda kusoma ni vitabu vya elimu, ama hile tunasema educational books. Hizi ni vitabu ambazo zina tusaidia kujifunza vitu mbali mbali, yani ni vitu ambavyo vimeandikwa ili tuweze kujua vitu ambavyo hatuvijui, yani uweze kuongeza ile knowledge yako kwa kutumia vitabu, ama ile educational books. Vitabu vingine, ninapenda kuvisoma ni vitabu vya kujisaidia, ama ile tunasema self-help books, niza kuweza kuboresha maisha yangu, yani mimi mwenyewe, yani vina nisaidia mimi personally. Kuna watu ambao wanaandika vitabu ambayo pengine tunasema ni motivational book Yani unaona hicho kitabu ukisoma kitaweza pia kukusaidia kwenye maisha vitabu vingine mbavyo ninapenda kuvisoma ni vitabu vya hadithi za watoto Vinakuwaga vizuri sana haswa ukisoma kama mtu mkubwa niza kuchekesha sana hadithi za watoto kwasababu inakuwanga imeandikwa na ile tunasema simple language yani kila mtu anweza kuelewa na inaweza kuchorwa na zile katuni ambazo watoto wanaweza kuzifurahia. Hizi vitabu wakati ninazisoma, kuna vitu vingi ambavyo ninasoma kutoka kwake. Kwamfano vitabu vya dini, vina nisaidia kuelewa zaidi kuhusu mungu. Vitabu kama vya riwaya, vina nisaidia niweze kujua misemo, vitendawili, yani methali, yani vitu vingi sana. Na wakati ninasoma vitabu, ninaweza kuongeza ile knowledge ya kwangu kwa kitu ambacho sikua nakijua. Ninaweza kusoma maneno mapya ama majina mapya kutokana na zile vitabu. Hivyo basi, mimi ninapenda kusoma vitabu sana.

Naam mahali ninapoishi ni mahali ama ni mtaa mzuri sana Yaani aina ya nyumba ambayo ni naishi ni zile nyumba zinaitwa luxurious apartment Yaani ni zile apartment ambazo ni nzuri sana na tena smart smart sana mazingira ambayo ni naishi ni mazingira ambayo yametulia kuna miti kuna maua Yaani si karibu na eneo ama town ambapo kuna kelele nyingi ni mahali ambapo ni peaceful ambapo ni majumba tu makubwa estate peke yake imejikaisha Yaani hakuna kelele nyingi sana pahali ambapo ninaishi niliweza kuhamia hapa miaka kama saba iliyopita Yaani nikitambo sana na sijawahi kujisikia kama ninaweza kuhama Kwa sababu ninapapenda mahali hapa kuna amani mahali hapa kuna watu ambao wanajua kushirikiana jamii ya hapa wanasaidia watu wengine jamii ya hapa wanapendana hivyo basi siwezi kusikia kama ninaweza kuhama nacho kipenda kuhusu eneo hili ama mta huu ni kwamba watu wa hapa ni wazuri sana Yaani kuna mtaa ambao mtu anaweza kuishi lakini hauishi kwa amani Lakini mtaa ambao ninaisha ama eneo ambalo ninaishi watu wa hapa ni wazuri sana wanapenda watu wanashirikiana na jamii Tuseme kwa mfano kuna mtu ambaye anahitaji msaada kwenye eneo letu watu hapa wanakua wakwanza kufanya nini kuweza kusaidia Ninahisi salama sana ama naraha tena zaidi mahali na poishi na sisikii kana kwamba ninaweza kutoka Manake nimekaa kwa miaka saba Sioni kama kwamba ninaweza kutoka mahali hapa Kwa sababu ya ile amani na pia watu wazuri ambao ninatangamana nao hapa kwenye eneo langu.

Kulala, mapema ama kuamka na jua kwangu kunalingana na kama ninaenda kazini siku inayofuata ama siendi, tuseme ni weekendi. Wakati ambapo ninaamkia kwenda kazini tuseme kama Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday na Friday, ninafanya kulala mapema. Mapema ya saa ngapi,? Saa tatu. Nikisha tokea kazini, ninafanya kutaharisha chajio, ninafanya kutaharisha kila kitu pale kwa nyumba yangu, ninamake sure kila kitu kiko sawa sawa, nyumba ni safi. Namake sure kwamba vyombo vyangu ni safi, yani kila kitu kipo sawa, hivyo basi ninaweza kulala mapema. Nikilala mapema pia naamka mapema, saa kumi na mbili ya asubuhi, manake, ninahitajika kuamkavna kujitayarisha kwenda kazini. Tuseme kama kwamba ni weekendi, yani, siamki kwenda kazini. Hivyo basi ninafanya kulala late yani ninakaa nina watch movie ninakaa nikisoma vitabu hivyo basi silali mapema yani ninalala late pia kwa muka naamka wakati jua limewaka manake ninajua kwamba siendi kazini yani ni mimi mwenyewe tu ninaamka wakati kunajua ju hivyo basi niweze kuwanza siku yangu siamki mapema manake siku za kazi nafanya kuamka mapema Vyobasi siku ambayo siyya kazi inafanya kulala na kuweza kupomzika.

Ninapenda viatu aina nyingi kulingana na ni kitu gani ninakifanya kwa wakati huo. Ninapenda viatu aina kama ya sneakers. Sneakers ni viatu navivaa wakati ninaenda kwenye mazoezi. Kwa mfano ninaenda kwenye gym, ama ninatembea, ama ninafanya yoga. Kuna zile aina viatu ama sneakers ambazo ninazivaa wakati ninafanya mazoezi hayo. Wakati ninaenda pale kazini, ninavaa viatu kama heels. Heels ni viatu ambayo ambazo zina zimeinuka hapa nyuma. Yaani wakati ninavaa official dresses pale kazini, ninaeza kufanya nini? Ninaweza kuvaa zile viatu za heels. Kuna pia pia aina ya viatu ambavyo ninavivaa nikienda pale kazini, viatu ambazo zinaitwa doll shoes ama zile flat shoes, eh. Wakati ninavaa dress pale ama navaa trousers ambazo ni official, ninaeza kuvaa zile doll shoes pale pale kazini. Kuna aina pia viatu zingine ambazo zinaitwa boots hizi ni viatu ambazo ni nazivaa wakati pengine kuna jua ama kuna matope ama kuna baridi Kuna zile ankle boots zinafika kwenye ankles pale chini na pia kuna zile boots ambazo ni refu yaani zinafika hapa juu kwenye migu Yani ni refu za kuweza kuzuia baridi Kuna viatu vingine ambazo zinaitwa ni saddles ama slippers zile viatu nazivalia hapale nyumbani Wakati nafanya kazi zangu pale nyumbani usafi, kufua, kuosha vyombo, nafanya kuva sandos pale nyumbani ili ziweze kufanya kazi vizuri. Kuna vizuri pia viatu ni open shoes. Nina open shoes wakati pengine kuna jua kali ama wakati kuna jua tu ninaeza kuvaa zile open shoes ambazo zinan zinanifaa vizuri kulingana na ni nguo gani navaa hio siku.

Kucheza kwangu na watu inalingana niko wapi kwa wakati huo, ambao ninahitaji kucheza. Kwa mfano wakati nipo nyumbani ama home kwetu kwa wazazi wangu, ninacheza na siblings wangu, dada zangu, dugu zangu na wazazi wangu pale nyumbani. Tunacheza michezo kama football, kama kukimbizana, kama kuruka kamba. Yani tukiwa pale nyumbani tunacheza na kufrahia wate kama familia. Siku kama ya weekendi wakati nimetangamana na rafiki zangu tunacheza mchezo pia kadhaa Tuseme kadi michezo kama mpira wa mguu Yani tunatangamana na kucheza na kufurahia zote pamoja Wakati niko nyumbani niko pekee yangu kwa pale kwa nyumba Ninapenda kucheza na simu ama kucheza zile games kwenye laptop ama kwenye kompyuta ama pia kwenye televisheni Yani inalingana ni wakati gani na ninafanya nini. Wakati nipo kwenye gym ama wakati ninafanya mazoezi. Natangamana pia na watu pale kwenye gym ambao ni rafiki zangu ama ambao pia tumepatana pale. Wakati tunafanya gym yule gym instructor. Anaweza kufanya nini kutuambia pengine tucheze mchezo fulani. Pengine tunatembea ile kwenye treadmill pale na muziki. Yani kuna aina nyingi ya mchezo ambayo ninacheza ile inalingana ni wapi ama ni akina nani natangamana nao wakati huu.

Wakati nina tarajia kwenda mkutano, pengine ni mkutano wakikazi, ama ni mkutano wowote tuu pale, pengine wajamii, mkutano wakifamilia, kitu cha kwanza ambacho ni nakifanya ni kuweza kujiadaa kimwili na kiakili. Natayarisha kila kitu changu, kama ni nguo ambazo ni taweza kuzivaa kwenye mkutano, kama ni viatu ambavyo nitazivaa, yani ninaweza kujiandaa kiakili na kimwili kwamba ninaenda kuatend mkutano fulani. Kitu cha pili ambacho ni nakifanya ni kuweza kujua agenda za mkutano ni gani. Yani ninamakesure kwamba nimejua zile agenda ambazo tunaenda kuziongelelea pale kwenye mkutano. Nikitu gani ambacho tutasema. Nikitu gani ambacho tunaenda kuzungumzia pale kwenye ule mkutano. Kitu kingine ni kufanya research. Nikisha jua agenda ni gani ni nafanya research ya hizo agenda na ninamakesure kwamba nimepanga vitu vyangu vizuri. Yani zile ninafanya research zaidi ili wakati ambapo kutakua kumejitokeza swali nitaweza kujibu kwa njia inayofaa. Kitu kingine ambacho ni nakifanya ni kuweza kupanga points zangu na maswali yangu vizuri. Ili wakati pengine watauliza kama kuna swali lolote ambalo linahitaji kuulizwa nina kuwa nisha jipanga pale nina points na pia na maswali yangu kwa vizuri. Kitu kingine mbacho nina kifanya ni kuweza kufika pale kwenye mkutano mapema. Njia ya kwanza ya kuweza kujianda kiakili kimwili na kuweza kuwa ready kwa mkutano ni kufika mapema. Sio kufika kama umechelewa wakati watu washaanza mkutano lahasha. Unafika mapema ili unaweza kuwa relax na unaweza kuwa umetulia. Yani mwiliwako unakuwa ushatulia unangoja tu mkutano uanze. Kitu kingina mbacho ni nakifanya ni kuweza kuandaa zile notebook zangu. Kama ni laptop ama ni notebook kwenye simu ambayo ni tatumia Naweza kuiandaa vizuri hili ninakua ninaandika zile points zangu pale kwenye zile notebook na hili niweze kukumbuka mambo ambayo Tumeweza kuongelelea pale kwenye mkutano.

Naam kuna baadhi ya sera ambazo ni naziona ni muhimu kwenye kampuni. Kila kampuni ina sera ambazo inazifuata ama zile kanuni ambazo inazifuata pale kwenye kampuni. Kitu cha kwanza ni ile sera ya kulinda mawasiliano ama ile safety ya information pale kwenye kampuni. Kwa mfano kuna zile computers ama zile drives ambazo information ya kampuni inawekwa yani zile za siri. Ni muhimu mtu kueza kulinda zile sera za privacy pale kwenye kampuni, ili information ya kampuni isije ikaleak huko nje na watu wengine wasiweze kujua nini information ya kampuni. Kitu kingine ni sera ya mawasiliano, yani effective communication, pale kwenye kampuni kila mtu, yani kuna jinsi ambavyo watu wanafaa kuwasiliana. Na kwenye kampuni kwa mfano, kuna watu wangazi tofauti, kuna CEO, kuna director, kuna officer, kuna wafanye kazi wakawaida, mpaka wafanye kazi wachini, wale wakupanguza kule. Hivyo basi, kwenye sera ya kuwasiliana kila mtu anafaa kujua, anafaa kuzungumza vipi na mwenzake na mtu ambaye hawako kwenye nini? Hawako kwenye sekta same, ama wako kwenye sekta tofauti. Sera nyingine ni sera ya afya na ile tunasema kwamba safety pale kazini. Watu wanafaa kujua ni safety measures gani wanafaa kuchukua wakati wapo pale kazini. Ni kitu gani wanafaa kufanya wakati pengine moto umetokea, pengine kuna ajali imetokea pale kazini. Yani ile sera ya safety ni muhimu sana pale kazini. Kitu kingine ni sera ya kuweza kufanya nini, kuweza kujuana, yani ile tunasema teamwork. Watu wanafanya, wanafa kuwa wanajua, wanafa kuwa wanashirikiana pale kwenye kampuni. Mtu hawezi kufanya kitu pekee yake. Hivyo basi, lazima kuwe na teamwork pale kwenye kampuni. Na hivyo nini, watu wafanye nini, watu waweze kuwasiliana kwa jisi, inavyofa pale kazini. Sera nyingine ambayo inafakua ama ambayo nina ninaipendelea pale kazini ama naona muhimu pale kazini ni sera ya usawa Hivyo basi kusikue na discrimination, yani wanawake kwa wanaume wawe wanatiritiwa sawa Yani kusikue na mtu ambayo anatiritiwa kuwa chini ya mtu mwingine ama pia kama kuna watu walemavu pale kazini kila mtu awe anatiritiwa kwa same way na mtu mwingine ni hali ile sera ya kuwa na usawa. Kitu kingine ni ile sera ya ukatili. Hakufai kuwa na ukatili ama mtu ambaye ananyanyaswa pale kazini. Watu wote wanafaa kutritiwa sawa. Yani equally. Yani hile tunasema equity. Lazima hile inafanyika pale kazini. Hivyo basi, hizo ni baadhi ya sera. Ambazo ni naziona ni muhimu kwenye kampuni.

Rangi ambayo ninaipenda zaidi ni rangi ya pink. Rangi ya pink inaonyesha kuwa watu wanaupendo na huruma. Yani watu wanashirikiana kwa pamoja wana huruma na pia watu wanapendana. Rangi ya pink pia pale na ni watu ambao wanaendelea kufanya nini kufurahia na wote pamoja. Rangi pia ya pink inaunyesha utulivu na upole. Yani inaonyesha watu ambao wametulia, watu ambao hawana mambo mengi pale. Inaonyesha kwamba ni watu wapole sana. Rangi ya pink pia inaonyesha urembo na mitindo. Watu wengi pale ambao wanafanya modeling sana. Wanapenda kutumia rangi ya pink sana. Ili kuonyesha vitu ambavyo wametengeneza, kuonyesha model na kuonyesha ubunifu wao pale. Rangi hii inaikumbusha kwamba ni watu wanafaa waishi kwa pamoja. Watu wanafaa waishi kwa upole, kwa huruma na kwa furaha. Yani hakuna kitu chochote kibaya ambacho kinafaa kuingilia nini? Kuingilia katikati ya watu. Ninamiliki vitu vingi sana ambavyo ni vya rangi ya pink. Actually vitu vingi sana kwenye nyumba yangu ni vya rangi ya pink. Hivyo basi ninaipenda hii rangi sana. Inanifanya nihisi kwamba nimechangamka mwenye furaha, mwenye upendo. Yani kila wakati nikiona rangi hii nina hisi niko vizuri naskia mudi yangu imechangamka kabisa. Rangi hii ninaiyona mara nyingi popote tu yani mahali kila siku kila siku. Lazima niweze kupatana ama lazima niweze kuiona hii rangi ya pink. Pengine ni watu wamevalia nguo, pengine ni maua, pengine ni nyumba zimedekoritiwa, Pengine ni picha zimechorwa yani rangi ya pink naifanya kuiyona kwa sehemu nyingi sana yani na kila wakati kila saa kila dakika.

Kuna vitu vingi sana ambazo zinanipa motisha pale kazini. Yaani wakati ninafanya kazi kila siku. Kuna baadhi ya vitu tofauti tofauti ambazo. Ama vitu ambavyo vinanifanya niweze kuweza kuendelea kila siku. Kitu cha kwanza ni kuwa chanya na kujishukuru yaani ile kustay positive. Kila wakati ambapo ninafanya pale kazini. Ninajiambia kila siku mimi ni nipo salama. Mimi ninaweza. Mimi ni mzuri. Yaani nina stay positive ama ninakaa chanya na kujishukuru kila wakati Najiambia basi leo nimefanya kazi nzuri ama leo nitafanya kazi nzuri Hivyo basi ninapata motisha wa kila siku Kitu kingine ni kueza kua ama kushirikiana na wenzangu Yaani ile tunasema teamwork nikiwa nashirikiana na wenzangu ninapata motisha Kumbuka kwamba mtu hawezi akafanya kitu akiwa peke yake Lazima ushirikiane na watu wengine sio eh Hivyo basi, lazima nitengeneze ile tunasema timu ama ile teamwork. Ili nieze kupata motisha wa kufanya kazi kila siku. Ah kitu kingine ambacho ninakifanya ni kujipongeza kwa kazi nzuri. Kila wakati ambapo ninapofanya project ama napofanya kazi na ninamaliza ile kazi kwa muda unaofaa na nimeifanya kwa jinsi na ambavyo inafaa. Ninajishukuru na kujipongeza na kujiambia kwamba nimefanya kazi inayofaa Hivyo basi ninapata motisha wakuendelea kufanya hiyo kazi kila siku kila siku Kitu kingine ambacho kinanifanya nieze kupata motisha ama ule motisha ni kulenga mafanikio fulani Yaani najambia by the end of the day nafaa kua nimefanya kitu fulani nafaa kua nimefanya hivi na hivi ili nieze kufanya nini kutimiza malengo yangu ya kila siku na ifikapo jioni ama wakati wa kuenda nyumbani kama nimetimiza hivyo basi ninapata motisha wa kuweza kuendelea na kazi kila siku kila siku na kufanya vyema pale kazini Ah kitu kingine ambacho ninakifanya ni kuweza kufanya nini kupata time ya kupumzika na kucharge Kumbuka kwamba ukifanya kazi zaidi zaidi mwili unachoka Hivyo basi, hauwezi kupata nini kupata ule motisha ama hauwezi kupata ile ari ya kuendelea kufanya kazi kama mwili umechoka. Hivyo basi, hili nipate motisha, ninamake sure kwamba nimetake breaks na pia wakati ninaenda nyumbani naeza kupumzika. Hivyo basi, kesho yake ninapata ile tunasema energy. Ama ninapata ile ari ya kuendelea kufanya nini kufanya kazi. Wakati mtu anafanya kazi kwa muda mrefu bila kupumzika Ata akili enyewe inachoka hivyo basi unapata kwamba hauwezi kufanikisha yale malengo ama huwezi kufanya kazi nzuri kwa jinsi inavyofaa hivyo basi ni vizuri huwa ninafanya nini napumzika na narichaji napata energy ndio maana naeza kurudi wapi kurudi kazini.